Ndiyo mimi napenda kuogelea kuogelea ni shughuli muhimu sana kwa afya na mwili na akili huu ndiyo umuhimu wakekwanza inaimarisha afya ya mwili kuogelea husaidia kufanya mazoezi ya misuli yote ya mwili kwa wakati mmoja Inaimarisha mikono, miguu, migongo na tumbo hivyo kufanya mwili uwe umara na wenye nguvupili huboresha afya ya moyo na mapafu kuogelea ni aina ya mazoezi ya moyo husaidia moyo kusukuma damu vizuri na mapafu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi tatu, kupunguza msongo wa mawazo maji ya na uwezo wa kumtuliza mtu kuogelea husaidia kupunguza mawazo hasira na huzuni, hivyo kuleta furahana utulivu waakili. Nne, husaidia kudhibiti uzito wamwili. Kuogelea huchoma kalori nyingi hivo kusaidia kupunguza au kudhibiti uzito wamwili na kuzuia unene uliopitiliza. Tano, nisalama kwa watu warika zote. Watoto vijana na wazee pia wanaweza kuogelea. Pia ni mazoezi mazuri kwa watu wenye maumivu ya mgongo kwa sababu hayachoshi sana kama kukimbia. Sita huongeza ujuzi wa kujilinda majini. Mtu anaye jua kuogelea anaweza kujinu suru au kumsaidia mtu mwingine anapopata hatari ya kuzama majini. Saba huongeza nidhamu na kujiamini. Kujifunza kuogelea hufundisha uvumilivu ujasiri na kuongeza kujiamini kwa watu. Kwa ujumla kuogelea ni muhimu kwa afya usalama na ustawi wa maisha ya binadamu.

Mimi napendelea kitanda kizuri kwa kuwa kwanza inatoa usingizi mzuri na wa kutosha Kitanda kizuri hunifanya nilale kwa utulivu bila kugeuka usiku kucha hivyo naamka nikiwa na nguvu na mwenye furaha pili hupunguza maumivu ya mwili. Kwa kuwa ni laini na kinapokea umbo la mwili vizuri husaidia kuepuka maumivu ya mgongo, shingo na viuno Tatu, hupunguza uchofu na msongo wa mawazo. Nikilala kwenye kitanda kizuri, akili na mwili hupumzika vizuri hivyo hunisaidia kupunguza stresi ya kazi na shughuli za kila siku. Nne, uboresha afya kwa ujumla. Usingizi mzuri huimarisha kinga ya mwili, uboresha kumbu kumbu na kusaidia mwili kujirekebisha baada ya kazi ngumu. Tano, huongeza amasa na kupumzika nyumbani. Kitanda kizuri hufanya nipende muda wa kupumzika, jambo ambalo ni muhimu kwa afya na akili. Kwa hivo, napendelea kitanda kizuri kwa sababu hunipa usingizi mzuri, hupunguza maumivu ya mwili na kunisaidia kuwa na afya njema.

Ndiyo Mimi na gawanya taka Kungawanya taka ni jambo muhimu sana kwa mazingara na kwa afya ya binadamu Uhu ni umuhimu wake kwanza ulinda mazingira Ngawanya taka usaidia kukunguza uchafusi wa mazingira kama ardi, maji na hewa taka sinapo tenganishwa vizuri zile zinazaweza kuhoza utunza tafauti na zile silizohosa if zilizohosa hivo masingira upaki safi. Pili usaidia kuchakata tena. Taka kama plastiki karatasi chuma na vio fikikawanywa mapema ni raisi kuchakatwa na kutumika tena. Hii upunguza matumisi ya maligafi mapia kama miti na madini Tatu upunguza magonjwa taka sikichanganywa hovyo huvutia nzi panya na wadudu wanaweleza magonjwa kama kipindu pindu na homo ya matumu kugawanya taka upunguza hadharisi na kuporesha afya ya jami Nne upunguza garama sa usafi Inapokuwa raisi kuchakata na kutupa taka Serikali au jami utumia pesa chache kusafisha masingira Pia taka nyingine sinaweza kuhuza, kuhuzwa na kuleta kipato Tano, uifadhi rasilimali asilii Kwa kuchakata taka zina zofaa, tunapunguza ukataji wa miti uchimbaji wa madini na matumisi makubwa ya nishati Hii usaidia kuhifadhi rasilimali kwa vizazi vijavyo Sita ukuza uwachipikaji na nidhamu kugawanya taka utufundisha kuwa watu wenye kuwajibika na kudhamini mazingira yetu ya nyumbani shuleni na kazini Kwa ufupi kugawanya ataka ni msingi wa usafi wa mazingira afya bora na maendeleo endelevu Nijukumu la kila mtu kuanza nyumbani kwa kutenganisha taka zake kulingana na aina yake.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku niliofanikiwa kumaliza masomo yangu Halikuwa hatua kubwa kubwa kwangu kwa sababu ilinipa matumaini mapia ya maisha bora na kunifanya nijiamini zaidi Nilijifunza kuwa juhudi, uvumilifu na nidhamu vinaweza kumfikisha mtu mbali Tukio hilo lilinifundisha kutokata tamaa hata mambo ya napo kugua magumu. Na tangu siku hiyo nimekua nikijitahidi kufanya maamuzi mazuri kwa ajili ya mkustakabali wangu.

Mimi napenda sana juisi ya machungwa na pia tunda la chungwa. Huwa nalipenda kwa sababu linaladha tamu na chachu kidogo ambaye hunipa hamu ya kunywa au kula kila siku. Pia huniboresha hamu ya kula na kufanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha. Umuhimu wake ni kuwa chungwa hili lina vitamin C kwa wingi ambaye husaidia kuimarisha kinga ya mwili ili nisipate magonjwa mara kwa mara. Pia husaidia mgegenyo mgegenyo wa chakula kutuliza kiu na kulifanya ngozi iwe nzuri na yenye afya. Juisi ya machungwa hunisaidia kuanza siku vizuri hasa asubuhi kwa sababu inanipa nguvu na hunifanya nijisikia freshi kabisa.

Mimi napenda kutumia muda wa familia yangu kwa kufanya mambo ya pamoja yanayotujenga na kutufanya tuwe karibu zaidi Mimi hupenda kukaa nao kuzungumza kuhusu siku yetu kushirikiana chakula cha jioni na wakati mwingine kutazama vipindi au filamu pamoja Pia napenda kuwasaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani au kupanga shughuli kama matembezi ya jioni au kutembelea ndugu, kwangu mimi muda wa familia ni muhimu sana kwa sababu hunipa furaha, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa na ya kunipa nguvu na kuendelea na kazi ya mchana. Kwanza, mimi hula chakula cha mchana kwa utulivu ili kuuupa mwili wangu nguvu nachagua chakula chenya afya kama wali. Mboga au matunda ili nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Baada ya kula mimi hupumzika kidogo ili akili ipate nafasi ya kutulia baada ya kazi za asubuhi Pili mimi hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu wa kazi au marafiki mazungumzo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga uhusiano mzuri kazini Wakati mwingine mimi husoma vitabu na kuangalia mbali Kwa simu ili kujiongezea maarifa Tatu, kama muda unaruhusu, mimi hutambea kidogo na kufanya mazoezi mapesi. Hii hunisahidia kuamsha mwili na kujiandaa kurudi kazini, nikiwa na nguvu mpya. Pia mimi hupanga kazi ya mchana, ili nijue nitafanya nini baada ya mapumziko. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana ni muda muhimu kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kula kupumzika na kujitayarisha upya. Hivyo mimi hutumia mapumziko yangu kwa busara. Ili ni malize siku nikiwa na afya njema na hali ya kufanya kazi.

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu mtandaoni na sababu nyingi ni muhimu. Kwanza kabisa, kununua vitu mtandaoni hunifanya niwe na uhuru mkubwa wa kuchagua bidhaa. Kwa mfano, ninaweza kulinganisha bei, kuona maegezo ya bidhaa, na kusoma maoni ya wateja wengine bila kusongea kutoka nyumbani. Pia inanisaidia kuamua bidhaa yenye ubora mzuri wa dhamani bora na ya pesa yangu. Pili kununua mtandaoni ni rahisi sana kwa kuwa uhifadhi muda badala ya kwenda sokoni au maduka yenye foleni ndefu unaweza kuagisa bidhaa kwa sekunde chache na bidhaa hufika hadi mlangoni wangu hii ni muhimu sana hasa kwa watu wenye ratifa nzito na wanaoishi mbali na maduka makubwa tatu kununua mtandaoni unatoa fursa ya kupata bidhaa ambazo huwezi kupata kirahisi kwenye maduka ya karibu. Hii ni pamoja na bidhaa za mataifa, vifaa maalum vya teknolojia nguo za mitambo ya kipekee au ata vitabu visivyo maarufu. Kwa hivyo, mtandao unapanua chaguo langu la bidhaa na kunifanya njisikie nimefanya ununuzi wa kisasa. Hata hivyo, kununua mtandaoni pia kunahitaji tahadhari. Ni muhimu kuchagua maduka yanayo aminika kulipa kwa njia salama na kuhakikisha bidhaa inafika salama Lakini kwa kuzingatia haya kununua mtandaoni ni uzoefu mzuri unaofaa na unarahisisha maisha yangu ya kila siku.

Kwa kweli, furaha ni hisia ya ajabu sana inayoweza kulipuka kutokana na mambo tafauti kulingana na mtu Kwa upande wangu jambo linalonifanya nifurahi sana ni pale ninapokuwa na watu wanao ninao wapenda na ninapokuwa nikifanya kitu ninachokipenda Kwa mfano, mikipata nafasi ya kuzungumiza na marafiki zangu wa karibu au familia, kushirikiana nao kimawazo, kucheka pamoja au kusherekea mafanikio madogo au makubwa, moyo wangu unajaa furaha. Pia kushuhudia au kupata matokeo ya kazi niliyoweza, niliyoweka jitihada yangu. Kama kumaliza mradi mgumu, kushinda changamoto na kuona matokeo ya jitihada yangu. Kunanifanya niwe na furaha sana, ni kama kuna mzizi wa furaha unaochipua ndani ya moyo wangu na kunipa nguvu za kuendelea. Zaidi ya hayo, mara nyingine furaha inatokana na mambo madogo madogo ya kila siku. Kama kupokea ujumbe mzuri kutoka kwa rafiki, kuona mandhari nzuri asili. Kusikia wimbo unaonifana ata kuota jua la asubuhi. Haya ni matukio madogo lakini yanayoweza kunifanya nicheke bila sababu maalumu na moyo wangu umejaa amani na furaha ya kweli. Kwa kifupi, furaha ni mchanganyiko wa kuridhika, upendo, mafanikio na shukrani kwa mambo madogo na makubwa ya maisha. Ni hisia inayo kuwa ndani ikichanganya ucheshi, amani na kuridhika kwa kile ambacho tunaona, tulicho nacho na wale ambao tupo nao.

Ujuzi ambao ni ngependa kujifunza ni ujuzi wa uongozi na usimamizi wa watu. Kwa sababu maisha yetu ya kila siku, iwa kazini au kijamii ya natagemea sana jinsi tunavyokuwa tunashirikiana na wengine. Uongozi siyo tu kuongoza watu. Bali pia ni kuelewa mahitaji yao kuhamasisha kushughulikia jangamoto zao na kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa ushirikiano. Hii inahitaji uvumilivu mawasiliano mazuri na uwezo wa kutatua matatizo. Aidha, ninge penda kujifunza pia ufundi wa kidigitali kama vile programming au kutengeneza app. Dunia ya sasa inategemea teknolojia na kama mtu anaweza kuelewa jinsi kompyuta au simu, zinavyo fanya kazi na jinsi ya kuunda solution za kidigitali inafungua fursa nyingi. Hii inasaidia kuunda miradi yenye tija kujenga biashara ndogo au hata kusaidia jamii kwanjia ya teknolojia. Kwa ufupi, ujuzi wa uongozi na teknolojia ni mchanganyiko mzuri. Unaongeza uwezo wa kushirikiana na watu na pia kuunda suluhisho halisi za jangamoto za kila siku. Ni jambo nzuri hizi ni sehemu za maisha ambazo zinaweza kutumika kila mahali. Siyo tu kazini bali pia shuleni jamii na hata kwenye maisha binafsi.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa kisasa wa afrobeat na rnb Kwani ninaona unaunganisha midundo yenyenguvu na maneno yenyemaana Kwa mfano unapo pigiwa wimbo wa afrobeat midundo yake inafanya muyo wangu kucheza na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli za angu zakila siku Pia, RNB ina nisaidia kupumzika na ujiwekea hali ya utulivu hasa baada ya siku ndefu au wakati ninawasi wasi. Ninapopata muda, najumuisha pia nyimbo za gospel ambapo zinanipa motisha kiroho na kunifanya niwe na shukrani kwa kila kitu kilicho kwenye maisha yangu. Kwa ujumla kusikiliza muziki ni zaidi ya burudani njia kuonyesha hisia kupunguza stress na kupata hamasa ya kufanya mambo kwa ubunifu na furaha.

Iyo, mimi napenda kupika. Kupika chakula ninachokipenda ni chambo lenye umimu mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Situ kwa ajili ya kuridishwa, njaa pali pia kwa faida nyingine nyingi samwili kiakili na kijami. Kwanza, inasaidia katika afya na lishe. Wakati unapo pika chakula unachokipenda, unakuwa na udipithi wa fingo unafiatumia. Hii inasaidia kuwepuka vyakula minyami mafuta mengi, chumvi nyingi na skari nyingi. Kupika chakula mwenyewe pia kunaezesha kusingatia dishe pora kuongeza mbonga mboga matunda, proteini na fritupisho. Muhimu vinafi hitajika kwa mwili. Hii inasaidia kutumisha afi anzuri na kinga dhapiti ya mwili. Pili inamarisha usiano wa jami. Chakula nikipanda chakipeke cha utamaduni na mahusiano. Kupika chakula unachopenda na kushirikiana na familia umarafiki umarisha usiana na kuleta watu na furaha pamoza. Watu wanapo kula chakula kini chopikwa kwa upendo uchenga kumkumbu mzuri na isia za furaha na mshikamana. Tatu, kujipatia furaha. Kila mtu wanapo pika chakula unachopenda. Usalisha fura ya ndani mchakato wakupika unoeza kuwanjia kufunguza mzungu wa mawazo kusingatia kila atuwa na kushulia matokea ya kasi yao. Kula chakula kilichokwa na mkono wako ni kuridhia kipike wa isia ya muyo na akili. Kwa kifupu, kupika chakula unachokipenda, siitu kushugulikia nja pali nzoezi lenyefaida nyingi za kiafya, kiaakili, kizamina kita maduni, njia kuzielesa, kujifunza na kushirikia na kushirikisha furana wengine.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bil.a ni simu Kwa maoni yangu, simu imekuwa sehemu muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, elimu, kazi na hata burudani Kwanza kabisa, simu inanisaidia kuwasiliana na watu kwa urahisi Kupitia simu naweza kupigia mtu kutuma ujumbe mfupi na kutumia mtandao wakijamii kwasiliana na familia marafiki na hata watu wakikazi. Hii hunifanya nijisike karibu na wengine ata kama wako mbali nami. Bila simu ningepata ungumu sana kwasiliana haraka hasa wakati wadharura Pili, simu janja inanisaidia sana katika masomo na kujifunza. Naweza kutafuta taarifa kwenye mtandao kusoma vitabu vya kidigitali, kuangalia video za kielimu na kufanya utafiti kwa urahisi Pia naweza kutumia programu mbali mbali za kujifunza lugha, hesabu na masumo mengine. Hivyo simu yangu ni kama maktaba ndogo ninayobeba mfukoni Tatu, simu hunisaidia katika kazi ya mipango ya kila siku. Naweza kuweka ratiba kumbu kumbu na kuandika mambo muhimu yayotakiwa Pia naweza kutumia barua pepe kupokea taarifa zakikazi na kushiriki kwenye vikundi vya kazi mitandaoni. Hii hunifanya nipange muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na, simu ni kifaa muhimu cha burudani. Naweza kusikiliza mziki kuangalia filamu, kucheza michezo na kusoma habari mbalimbali. Wakati wa mapumziko na ninapo kuwa peke yangu, simu hunipa burudani na kunisaidia kupunguza mzongo wa mawazo Mwisho, simu hunisaidia I kupata habari kwa haraka. Naweza kujua kinachoendelea duniani kusoma habari za afya siasa elimu na mambo mengine muhimu. Hiyo hunifanya niwe mtu mwenye maarifa na anayejua kinachoendelea katika jamii.

Mimi napendelea chakula chenye mafuta Kwa mfano, samaki wa mafuta kama salmoni au nyama ya ng'ombe yenye mafuta kidogo Chakula chenye mafuta ni muhimu kwa sababu kina mafuta yenye afya ambayo husaidia mwili kufanya kasi vizuri Pia ni chanzo cha nishati. Mafuta hutoa nishati ya muda zaidi kuliko wanga au proteini. Hii ni muhimu hasa kwa watu wanaofanya kazi ngumu au mazoezi ya mwili Pili husaidia ukuwaji na afya ya seli. Mwili unahitaji mafuta kwa ajili ya kujenga na kutengeza seli. Hasa seli za ubongo na ngozi. Tatu, hunyonya vitamini. Baadhi ya vitamini kama A, D, na A, E, na, K, hazina uwezo wa kuingia mwilini bila mafuta. Hivyo kula vyakula vyenye mafuta husaidia mwili kutumia. Vitamini isi kikamilifu. Nne, inasaidia afya ya mwili. Mafuta yenye afya kama vile ya samaki au karanga husaidia kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya na kuongeza ile mzuri hivo kuimarisha moyo na mishipa ya damu. Tano kuboresha utendaji wa ubongo. Ubongo unahitaji mafuta kama sehemu za miundo wake. Chakula chenye mafuta yenye afya kinaweza kusaidia kumbukumbu, umakini na kasi ya akili kwa ujumla. Kwa ufupi, chakula chenye mafuta, yenye afya ni muhimu kwa nishati ukuwaji wa seli, utunzaji wa vitamini na afya ya moyo na ubongo.

Napoendaga kustarehe kwanza napata nafasi ya kujitenga kidogo na shughuli za kila siku na shuguli za kila siku ambazo zinanilazimisha kuwa na msongo wa mawazo. Hii inaweza kuwa kwenye chumba langu nyumbani bustani au hata kando ya mto au pwani ikiwa ipo karibu Kisha napanga muda ambao siingiliwe na mtu ya yeyote ile ili niwe na utulivu na usiri wa kibinafsi Mara nyingi, naanza kwa kupumzika kimwili na kiakili, naweza kulala kitamu, kusikiliza mziki unaonipendeza, au hata kutazama filamu au mfulilizo wa kipindi inavyozipenda. Wakati mwingine nasoma vitabu kisuri au hadithi ya kufutia, kunanifanya niondoke katika masingira ya kawaida na kuingia katika dunia nyingine. Ambaye husaidia kupunguza mawazo yanayo husiana na kazi au masuala ya kila siku Pia nikipata nafasi napenda kufanya shughuli za kimaumbile kama kutembea kidogo kuendesha baskeli au hata kufanya mazoezi madogo. Hii husaidia kutia mwili na akili na kufanya njisike vizuri kwa ujumla vile vile Mara nyingi napenda kushiriki wakati huu wa starehe na marafiki au familia, kuzungumza, kucheka na kushirikiana na matukio muhimu. Hii ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Mwisho, sitaraji sherehe kuwa jambo la haraka au la muda mfupi tu. Ni mchakato unao hitaji utulifu raha na kushughulikia kili ambacho mwili na akili zetu zinataka. Ili kujipatia amani ya gari kila mtu ana njia yake ya kustarehe, lakini kwangu ni mchanganyiko wa utulifu burudani na mazoezi wakati wa kuungana na watu ninao wapenda.

Muda wangu wa bure mimi ninautumia kwa njia ambayo, hunisaidia kupumzika, kujijenga na kufurahia maisha kwa hali ya amani na furaha. Kwanza kabisa napenda kusoma vitabu. Mbalimbali hasa vya hadithi, maarifa na maendeleo binafsi. Kusoma kunanipa fursa ya kuingia katika fikra za wengine kujifunza mambo mapya na kupanua ufahamu wangu bila shaka yoyote. Mara nyingi ninapenda pia kutumia muda wangu wa bure kusikiliza mziki. Kwani mziki unanipa fursa, furaha na kunipa motisha na pia kunisaidia kuondoa mawazo mabaya. Aitha, mimi pia napenda kutumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ya mwili, kama vile kutembea, kufanya yoga na kwenda kwenye mazoezi ya viwanja. Mazoezi hayo hunisaidia mwili wangu kubaki na afya njema. Pia akili yangu inapata utulivu na nguvu ya kufikiria vizuri. Wakati mwingine napenda pia kushiriki katika shughuli za sanaa kama kuchora, kupiga picha au hata kuandika mashahiri. Kwani hisia, zinanifanya nijisikie nikiwa huru na naweza kuelezea hisia zangu kwa njia ya kipekee. Pia muda wangu wa bure nautumia pamoja na familia na marafiki. Kushirikiana nao kucheka na kujenga mahusiano mazuri. Hii inanisaidia kuwa na furaha halisi kwa kuhisi kuthaminiwa katika maisha. Kwa ujumla, mimi ninaona muda wangu wa bure kama fursa ya kujenga akili, mwili na roho yangu kwa usawa. Na kila kitu ninachofanya kinakuwa na maana kwa maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo mimi nimewai kufikiri kwanzisha biyashara yangu kwa kweli wazo la kuanzisha biashara linavutia sana kwa sababu linahusisha uhuru, ubunifu na uwezo wa kujitegemea kifedha kuanzisha biashara kunatoa fursa ya kutakeleza ndoto zako binafsi, kuunda bidhaa au huduma ambazo zinawasaidia wengine na pia kujifunza stadi mbalimbali zaa uongozi masoko na usimamizi wa rasilimani umuhimu wa kuanzisha biashara ni mkubwa kwa sababu inasaidia kukuza uchumi binafsi na jamii kwa ujumla. Kwa mfano, biashara ndogo zinaweza kuunda ajira kwa wengine kuongeza mapato ya watu binafsi na kuleta suluhisho la changamoto zilizopo sokoni. Zaidi ya hayo, kuanzisha biashara kunakuza uvumilivu, ubunifu na uwezo wa kushughulikia changamoto stadi ambazo ni muhimu maishani.

Mimi napendelea chakula chenye ladha ya kipekee na yenye utamu kidogo. Ladha ya mchanganyiko wa viungo ambayo inafanya kila kikao cha chakula kuwa furaha halisi Napenda chakula kilicho na ladha ya asili ya viungo kama tangawizi, vitunguu saumu, pilipili kidogo na viungo vya majani ambavyo vinechangia harufu mzuri na ladha ya kipekee Chakula hiki si tu kupendeza kwa midomo bali pia kinaburudisha hisia na kuleta utulivu kwenye mwili na akili Kwa mfano, supu yenye mboga za majani na viungo viwili vya kipekee au mchuzi wabnyama uliopikwa kwa muda mrefu na viungo asili, unaweza kusema ni kama zawadi kwa ladha Napenda pia mchanganyiko wa ladhaa laini na chungu kidogo ambayo huleta usawa mzuri kati ya tamu na chumvi. Na kufanya kila kifungu cha chakula kuwa ni safari ya hisia.

Ndiyo mimi navaa miwani kwa kweli miwani siyo tukifaacha kuona mbali ni kiungo muhimu sana katika maisha ya kila siku Kwanza kabisa miwani husaidia kulinda macho kutokana na msu kuwano wa macho kwa moja wa moja kwa moja wajua vumbi au chembe ndogo ndogo ambazo zinaweza kusababisha jeraha au usumbufu Pili, kwa wale ambao wanapata shinda yakuona, kama vile macho kushindwa kuona mbali au karibu, miwani hutoa suluhisho la haraka na salama na hivyo kurahisisha maisha ya kila siku bila vikwazo. Zaidi ya hayo, miwani ni pia huimarisha afya ya macho na kuzuia, uchovu wa macho unaotokana na kuzingatia vitu kwa muda mrefu kama vile kompyuta au kusoma kitabu. Pia miwani inaweza kuwa kifaacha cha mtindo, ukiongeza mvuto wa uso au kutoa hisia ya kujitambua kwa mtu binafsi. Kwa hivyo, kuwa na miwani situ swala la lazima kwa afya yamacho pia bali pia nifaida katika maisha ya jamii na mtindo wakilasiku.

Mimi hutumia mtandao ya kijamii, umuhimu wakutumia mitandao ya kijamii, unaweza kuelekeswa kwa nyanja mbali mbali za maisha ya kila siku, kiuchumi, kijamii na kielimu. Kwanza kabisa, inasaidia kuunganisha watu. Mtaandao ya kijamii inasaidia kuunganisha watu kutoka sahemu mbali mbali sa. Kwa mfano, unaweza kuwasiliana na familia marafiki na wanzako, kwa kasi pila kujali umbali. Hii ni muhimu kwa kudumisha mahusiano na kupata msaada wa kijamii wakati wa changamoto. Pili, upatikananji waapari na elimu. Mitandao za kijamii ni chanzo kikubwa cha abari na kuwesesha kufuata mambo ya nayayotokea duniani kujifunza maswara mapya na kupata elimu ya mtandao kupitia makala video au machukwaa ya elimu kama YouTube. Tatu, natumia kujieleza. Inawatoa fursa ya kujieleza kwa uhuru kushiriki hisia mawazo, picha au fideo. Hii ni muhimu kwa ukuwaji, wa binafsi, sanaa na uwezekano wa kushirikiana na wengine wenye mawazo yanayo fanana. Inaleta fursa za kibiashara. Mtandao kama LinkedIn, Instagram, Twitter, inaweza kusaidia kuanzisha biashara kutangasa bidhaa na kutafuta ajire. Watu wengi hutumia mitandao hii kutengeneza mitandao wa kitaaluma kuchenga chapa na kupata wateja.

Mabadiliko kazini ni kitu ambacho kila mfanyikazi anakutana nacho mara kwa mara na mimi napenda kuyashungulikia kwa njia yenye mpangilio na fikra chani Kwanza kabisa ninajitahidi kuwelea kwa undani ni mabadiliko ngani yanayo kuja je ni mabadiliko ya kianzio kama vile sera mpya au mabadiliko ya kiteknolojia kama kutumia mfumo mpya wa kompyuta kufahamu hii kunanisaidia kujianda kisaikolojia na kijitendo baada ya hapo mimi huchukua hatua ya kupanga jinsi nitakavyo shirikiana na wenzangu ili mabadiliko yafanikishwe naona ni muhimu kuwa wazi ili kuuliza maswali pale ambapo sioni kitu vizuri ili niondoke na kutokuwa na mashaka Pia mimi hujaribu kuzingatia upande chanya wa mabadiliko haya kama fursa ya kujifunza ujunzi mpya au kuboresha utendaji wangu kazini. Vile vile, mimi huchukua muda kubakini. Jinsi mabadiliko ya namiweza kuwabili kasi yangu ya kila siku na kupanga mikakati ya kupungusa changamoto tinaza weza kujitokeza. Hii inaweza kuwa ni kujifunza teknolojia mpya mapema, kubadilisha mtindo wakazi au kusaidiana na wenzangu. Kwa ujumla, mimi hushambulia mabadiliko kwa kuzingatia mpangilo fikra chanya na kujiaanda kikamilifu ili kuhakikisha ninaendelea kuwa na ufanisi kazini bila kuchanganyikiwa.

Sera muhimu ya kampuni ambayo mimi ninaona ni sera ya mawasiliana ya wazi kwa uwasi kasini Mimi napenda kuwona kampuni inayoendesha mambo yake kwa uwazi ambapo kila mfanyikasi anajua kile anachotarijiwa kwa kemalengo ya kampuni na mabadiliko yanayo kuja Sera hii ni muhimu sana kwa sababu inanisaidia kuondoa, kutoelewana, kuboresha ushirikiano, kati ya wafanyikasi na kuunda masingira ya kuaminiana kasini. Kwa upande wangu, mimi uchukulia sera hii kama mzingo wa ufanisi kasini. Ninaona ni muhimu sana kwa kuwa, muhimu kuwa na uwezo wakuuliza maswali pila uoga. Kutuoa mawazo yangu kwa uwasi na pia kupokea maoni ya wengine kwa moyo mkunjufu. Serap hii pia inasaidia katika kushugulikia changamoto haraka. Kwani kila mtu anapewa taarifa muhimu kwa wakati unaoafa na ifo kuepuka kuchanganyikia. Saidi ya yote mimi napenda kuona kampuni inayoendelea kutoa mafunzo au washa sinazousiana na sera hi. Kwa sababu sinasaidia wafanyikazi wote kuelewa umuhimu wa mawasiliano, jinzi ya kuwasiliana kwa ufanisi na namna ya kushirikiana pila ofu au kutoelewana. Kwa hifo, hivi sera ya mawasiliano wazi nyenzo ya msingi ya mafanikio ya kampuni na kila mfanyikazi pinafsi.

Mimi katika jitihada ya kulinda mazingira napenda kufanya mambo mbalimbali ambayo yanasaidia kulinda sayari yetu na kuhakikisha maisha ya baadae ni salama na safi Kwanza kabisa napendelea kupunguza matumizi ya plastiki zisizo na mahaa Kwa mfano napendelea kutumia mifuko ya kitani au vyombu vinavyoweza kutumika tena badala ya plastiki zinazotumika mara moja Hii si tu inapunguza taka, bali pia inasaidia wanyama walioko kwenye bahari ambao mara nyingi hujeruhiwa na plastiki. Pili, inafanya jitihada ya kupanda mti na kushiriki katika miradi ya upandaji mti ikiwa inawezekani. Miti ni muhimu sana kwa sababu husaidia kupunguza uharibifu wa hewa. Hutoa oksijeni safi na pia kudhibiti hali ya hewa. Ninaona kwamba kila mti unapopandwa ni hatua moja kuelekea dunia yenye afya zaidi. Vile vile napendelea kupunguza matumizi ya umeme usiohitajika kwa kuzima taa au vifaa vya kielektroniki wakati havitumiki. Na kutumia njia za usafiri, zinazopunguza uzalishaji wa moshi kama kutembea kwa miguu baiskeli au kutumia usafiri wa humu. Hii inasaidia kupunguza uchafuzi wa hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Pia napenda kuchangia kwa kuelimisha watu wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira kwa kuwaona kuwa hatua ndogo inafaa na inaweza kuleta tofauti kumbwa. Kwa mfano kutoa elimu kwa familia marafiki na kijamii kuhusu kupunguza taka kutupa taka sahihi na kutumia rasilimali kwa uangalifu. Kwa kifupi mimi hulinda mazingira kwa kupunguza taka kupanda miti kutumia nishati kwa uangalifu kuchagua njia safi za usafiri na kuelimisha watu wengine kuhusu umuhimu wa kuifadhi dunia yetu Hii yote hufanya dunia kuwa salama zaidi, safi zaidi na yenya afya kwa kila kiumbe.

Leo mchana kuna mchanganyiko wa jua na mawingu si jua mkali kila mara na si giza lote la mawingu hii ina maana ukiona anga lenye mawingu kidogo na nyangati pia za jua kali joto la wastani mchana linaweza kufikia takribani 29 degrees celsius to 30 degrees celsius na usiku linaweza kushuka hadi 14 uwepo wa jua kwa sehemu ya mchana unaweza kuwa kali zaidi na nyuso nyingi zinaweza kung'aa chini yake. Mawingu yanazidi kuonekana hasa sehemu za asubuhi au jioni na unaweza kufanya anga kuonekana kuwa kama kivuli. Upepo unaweza kuonyesha kwa nyakati unafanya wavuvi na anga hojamaji kwako umara. Kwa kifupi, jua na mawingu vinachanganyika joto ikiwa ya wastani yake ya juu. Anga linaweza kuwa baridi kidogo na mawingu machache ya wazi. Hii ni kawaida kwa sababu msimu wa Januari ambapo mara nyingi huonekana mchanganyiko wa jua na mawingu kabla ya mvua kubwa za masika mwezi machipuko hadi Mei. Naweza kuniambia kuwa Nairobi pia unakojua.

Bana Mimi ziwezi kuishi siku moja mbila teknolojia teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwasababu karibu kila shunguli Sinazo fanyika inatagemea teknolojia kwa njia moja au nyingine Kwa mfano mawasiliano yangu na watu wengine utegemea sana simu na internet bila teknolojia Ngeshindwa kuwasiliana kwa uraisi na familia Mwarafiki na watu wakazi Pia teknolojia unisaidia kupata tarifa na marifa kwa haraka kupitia simu radio ringa na kompyuta. Yavyo pila teknolojia ningikoza habari muhimu sina sahusu afya elimu na matokia ya kila siku. Vile vile teknolojia uniraisishia kufanya kasi na machukumu yango kwa ufanisi saidi. Kazi nyingi sasa sinafanyo kwa kutumia machine programu za kompyuta na mitandao ya kidijitari. Hivyo kuishi pila teknolojia hata kwa siku moja ungeneta ugumu mkubwa katika utendaji wa kazi. Pia katika maswala ya usafiri malipo ya pesa na huduma ya kijami kama benki na hospitali. Teknolojia inamchango mkubwa sana. Bila teknolojia mambo ya ngekua polepole na inekuchosha sana. Kwa upande wangu wa maisha binafsi, teknolojia unipa burudani na mpunziko kama kusikiliza mziki kuangalia filamu. Na kusoma vitabu mtandaoni. Hivyo kuisi pila teknolojia kwa siku moja ungehisi kama maisha yamesimama na kungeleta changamoto nyingi katika mawasiliano, kazi, elimu na brudani. Ndiyo mana nasema hapana, suwezi kuhisi siku moja bila teknolojia kwa sababu imekua sehimu ya msingi ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la musiki. Muhimu wa kuenda kwenye tamasha la musiki unaweza kuwa, kwanza kwangu mimi kuenda kwenye tamasha la musiki Usoefu wa kipekee ambao unaunganishwa na furaha, mshikamano wa kijamii na kuhusisha akili na mwili. Kwanza kabisa tamasha la musiki ni nafisi ya kujiburudisha na kupumzika kutokana na shughuli za kila siku. Musiki wenyewe una uwezo wa kupunguza mabadiliko, kuhamasisha hisia nzuri na kuleta furaha ya kweli. Nilipokuwa kwenye tamasha la musiki mara ya kwanza niliona jinsi midundo ya vipawa na nyimbo vinavyoweza kuunganisha watu tafauti wakiwa na tabasamu na shauku moja. Pili, tamasha la musiki ni fursa ya kijamii, hapa ndipo unapoona watu kutoka asili na mitindo tofauti wanashirikiana furaha ya msiki. Inasaidia kuimarisha uhusiano na marafiki, kuunganisha familia na hata kufanya urafiki mpya. Kwa mfano, niliposhiriki kwenye tamasha fulani, nilijifunza kuhusu mtindo za msiki ya nchi nyingine na kusungumza na watu wenye maono tafauti na jambo hilo panua mtasamo wangu. Tatu, tamasha la msiki ni mahali ambapo naweza kupata motisha na mskumo. Msiki huweza kuchochea ubunifu, kujitambua saidi au hata kuhamasisha kufuata ndoto. Niliposhuhudia wasanii wakifanya maonyesho yao kwa shauku. Nilihisi mskumo wa kufanya kazi kwa bidii na kutafuta maslahi yangu binafsi. Kwa kifupi umuhimu wa kuenda kwenye tamasha la msiki ni kwamba, huongeza furaha, huimarisha uhusiano wa kujamii na kupandisha morale na motisha. Ni kama kupumzika kwa moyo na roho. Huku ukifurahia maisha kwa namna ya kipekee.

Mimi ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Kwanza, ninasaidia kwa kutoa msaada wa mawazo na maarifa. Nikipata nafasi, huwa nawasaidia watu kwa kuwashauri kuhusu, maswala ya elimu, kazi na maisha kwa ujumla. Kwa mfano, naweza kumsaidia mwanafunzi kupata mazoezi na masomo. Pili, ninasaidia kwa kushiriki katika shughli za kijamii. Napojumuika na watu katika usafi wa mazingira kama kusafisha mitaa, mitaro au maeneo ya wazi. Ninachangia kufanya mazingira yenye. Hewa, safi na salama. Hii husaidia pia kujenga mshikamano na jirani zangu. Tatu, nasaidia kwa kutoa msaada kwa wenye wanahitaji. Pale ninapo weza kutoa chakula nguo na mchango mdogo wa fedha kwa watu wasiojiweza. Hio hunipa furaha mwoyoni kwa sababu najua hata msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Nne, nasaidia kwa kuhamasisha maadili mema katika jami. Najaribu kuwa mfano mzuri wakuonyesha heshima, uaminifu na mshikamano. Kwa kufanya hivyo ninafanya wengine waige, tabia njema na kuishi kwa amani. Kwa ujumla, nasaidia jamii yangu kwa kutumia maarifa, nguvu na moyo wa kujitolea, naamini kuwa kila mtu anajukumu la kuchangia maendeleo ya kijamii kwa sababu jamii imara hujengwa na watu wanaojali wenzao.

Mimi napendelea kutumia ramani badala ya gbs Ramani ni chombo muhimu sana kwa sababu inasaidia kuona picha kubwa ya eneo Kwelewa mwelekeo wa barabara milima mito na maeneo muhimu kabla ya kwanza safari Kwa kutumia ramani mtu anaweza kupanga njia yake vizuri kujua umbali wakwenda kutoka mahali fulami hadi kwingine na ata kujifunza kuhusu chia geografia ya eneo husika saidi ya hilo, ramani husaidia pia wakati teknolojia haipatikani. Kwa mfano, wakati hakuna ishara ya GPS au umeme. Kwani ramani inaweza kutumika bila umeme au mtandaoni.

Mime nafua nguo mara mbili kwa wiki Hii ni muhimu sana kwa sababu kunawa nguo unasaidia kuwakikisha kwamba nguo sangu sinabaki safi na asina harufu mbaya Pia kuosha nguo mara mbili kuna zuhia bacteria na vimelea fingine fisifyo fya afya Hivyo finaakikisha kwamba nininafaa nguo safi na salama kila wakati aidha, kuosha nguo mara mbili kwa wiki kuna saidia kufadhi rangi na ubora wa nguo Kwani kuwacha nguo sikikusanyika kwa muda mrefu pila kuosha, kunaweza kuaharipu nyuzi na rangi zake Kwa hivo, hi tabia sii tu ku inahakikisha usafi, pali pia inahakikisha nguo zangu sina dumu kwa muda mrefu.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwanjia ya wasi na ya eshima kwa kutumia maneno ya naeleweka vizuri na kwa mtasamo wa kistarabu Napenda pia kusikiliza kwa makini kile wanacho sema kwani hii usaibia kuelewa isia zao na mawaso yao kwa undani Kwa kawaida mimi huwa na subra na kusingatia masungumzo ya pande zote hili mawasiliano yetu yao na matokeo chanya Pia napenda kutumia mfano mzuri na maneno inyeeshima hili kutenga usiano wa kuwa minyana na kufa minyana kwa kila mmoja. Katika mawasiliana yangu, mimi napenda kuongeza kidogo ucheshi hili masungumzo ya sikie kuwa rafiki na ya karibu. Sio magumu au kafu. Hiu usaidia watu kuwa huru na kusungumza na mimi pila aibu.

Mimi ninapo kuwa na furaha na jihisi ndani ya moyo wangu kama kuna mwanga unaangaza kila pembe ya nafsi yangu Mara nyingi napenda kucheka kwa sauti kumbwa ni kijisikia huru pilafi suisi na wakati mwingine na shiriki furaha hiyo kwa wengine kwa kusungumza nao au kucheka nao pamoza Wakati mwingine mimo kumbia kidogu au kusunguka, nikijisikia mwili wangu itaji kuonyesha furahia. Pia napenda kukumbuka au kuandika mambo mazuri, ya liyo nifanya mfurahi. Nikiaifadhi moyoni mwangu, kwa kifupu furahia yangu ujitokeza situ kwa isia. Pali pia kwa matendo kama file kucheka kushirikiana na wengine na kusherekea kila jambo dongo linalo nifanya nioni fura katika ilio kamili.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo kuna utulivu na mwanga mzuri. Mahali ambapo akili inaweza kupumzika na moyo kuwa na furaha Napenda mahali penye mawingu mazuri na jua la asubuhi liking'aa kwa upole mahali ambapo sauti za wanyama au ndege zinapendeza na hakuna kelele zinazo changanya mawazo Napenda pia kuwa mahali penye miti ya kijani maua yenye rangi nzuri na hewa safi yanayo noga mabafu. Kwani kunanifanya nihisi karibu na asili na kunatoa amani ndani yako. Kwa kweli, napenda mahali ambapo mtu anaweza kukaa kwa utulivu kufikiria na hata kuandika au kusoma bila usumbufu. Mahali ambapo kila kitu kina mdundo wa kupendeza na asili ya furaha ndani. Hivyo mahali bora kwangu ni mchanganyiko wa utulivu uzuri na asili na nafasi ya kutuliza akili na moyo.

Kumbukumbu nzuri za shule ni zile ambapo zinakaa kwenye moyo na akili wangu kwa muda mrefu. Zile ambazo zinanifanya nicheke nijisike furaha na nijue ilikuwa sahemu ya jambo nzuri. Kwanza ni wakati wa marafiki wakaribu wa darasani. Nilipo kuwa shuleni nilikuwa na marafiki ambao tulishirikiana kwa kila jambo. Kutoka kwenye masomo hadi michezo ya kupumzika. Tulicheka sana tukijaripu kuelewa masomo mangumu tukisaidiana kwenye kazi za nyumbani au hata kushirikiana siri ndogo ambazo zilitufanya tuwe karibu sana. Kila siku darasani ilikuwa kama tukio ndogo la furaha na nilikumbuka mara yote tulipokuwa tukikumbuka maneni na kuchekesha au vichekesho vya pamoja. Pia kumbukumbu zamichezo na mashidano shuleni zilikuwa nzuri sana. Nilipo shiriki katika mashindano ya michezo au michezo ya kubahatisha, nilihisi furaha isiyo na kifano. Ushindano wa heshima kutagemea kutegemeana na wenzangu na furaha kushindwa au hata kupoteza kwa heshima. Yote ya libaki moyoni mwangu. Hizi kumbukumbu ilikuza moyo kwa sababu ziligundua dhamani ya kujituma kushirikiana na kujivunia kitihada za kila moja. Tatu ni kumukumbu za walimu wemo waliokwa na moyo wakuelewa, walimu walitufundisha kwa uvumilivu na kwa njia za kufurahisha. Wakitupa nafasi ya kujaribu na kufanya makosa bila hofu. Kila mara walipokuwa wakituongoza walituonyesha jinsi ya kuwamini katika uwezo wa kila mtu. Mwisho kumbukumu za matukio makubwa shuleni kama sherehe za kuitimisha mwaka maonyesho sanaa au tamasha za shule. Zilikuwa ni matukio ya furaha na mshikamano. Tulicheka tulicheza tukashiriki telanda zetu. Na mara nyingi tulijivunia mafanikio madogo na makubwa. Hizi kumbukumbu zilimaarisha hisia za umoja, urafiki na furaha ya kushiriki na wengine.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni nyama ya kukaanga yenye pilipili kidogo na wali wa jani la mchicha. Na penda sana mchanganyiko huu kwa sababu. Unapika ladha ya pekee. Nyama huwa na mafuta kidogo ya juiceness inayofanya kila kipande kuwa tamu sana. Huku pilipili ikiongoza mguzo wa moto kidogo unaochangamsha hisia za ladha. Wali wa jani la mchicha huleta urahisi na uwiano kwenye mlo. Ladha ya mbonga safi na harufu nzuri ambayo inafaa ladha ya nyama. Ningesema kuwa kwa kila mlo wangu hii ni mchanganyiko wa kuridhisha na nguvu. Ladha yake inafanya ni kumbuke chakula cha nyumbani wakati familia ikikusanyika. Meza na kuzungumza huku tukila pamoja. Ni chakula kinacho fanya nihisi furaha, starehe na shauku ya kula.

Mi napenda kufanya mazoezi asubuhi, napenda kufanya masoesi ya subuhi kwa sababu na wakati wamwili kwa mkana kupata ngufu mpya kwa siku nzima, kuansia subuhi kuna nsaidia kuongesa mtiririko wa damu, kufanya akili kuwa makini saidi na kuhimarisha afya moyo na misuri Pia kufanya masoesi asubui kunotua isia nzuri na nguvu ya kufuraya siku na mara nyingu wongesa bidina shaukukatika shumbli za kila siku kwa mfano naweza kufanya kukimbia kidogo masoesi ya stretch au kufanya push ups na setups kabla ya kwanza shugli zangu.

Kukamilisha kai kwa wakati kwangu ni jambo la muhimu sana na linahitaji mpango thabiti Kwanza napanga ratiba yangu ya kila siku nikiweka kipaombele cha kazi ambazo ni muhimu zaidi Napenda kugawanya kazi kumbwa kuwa ndogo ndogo ili nisishindwe kwa na wingi wa kazi na niwe na uhakika kila sehemu inakamilika kwa wakati Pili napunguza vitu vinavyoweza kunisumbua kama simu au mitandao ya kijamii. Wakati wa kufanya kazi, huwa inanisaidia kuzingatia kikamilifu za kazi yangu na kurahisisha. Kuharakisha ufanisi. Tatu napima maendeleo yangu mara kwa mara. Nikiona sehemu fulani inachukua muda mwingi zaidi na jaribu njia mbadala ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio na kwa wakati. Pia napenda kuweka muda maalumu wa kupumzika kwa sababu Pia kupumzika akili inachoka kwa kazi inaweza kuchelewa Kwa ujumla kwa kutumia mpangilia nidhibiti muda wangu vizuri na naweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati bila shinikizo kumbwa.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Kwa mfano, mara nyingi nimeshiriki katika kusaidia jamii kama vile kusafisha maeneo ya uma kutoa ilimu kidogo kwa watoto na kushirikiano na mashirika yasio ya serikali kusaidia wagunjo au watu masikini. Umuhimu wa kazi ya kujitolea ni mkubwa sana. Kwanza, inasaidia jamii kwa kuboresha mazingira na maisha ya watu wanao itaji msaada. Pili, inakupa fursa ya kujifunza uchuzo vipya, kama vile kushirikiana na wengine, kusimamia miradi na kuwasiliana vizuri. Tatu, kasi ya kujitolea inakusa moe wa uruma uvumilivu na kujitolea kusaidia wengine bila kutegemea malipo, jambo ambalo linakusa utu na heshima binafsi. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea si tu inawafaidi wengine, pale pia inakufanya wewe kuwa mtu bora kimaadili na kijamii.

Mazingira ya kasi ni ninyapendelea ni yale yenye utulivu na mpangilio mzuri ambapo kila kitu kiko kwenye nafasi yake na hakuna kelele nyingi sinazo kusumbua Napenda pia iwe na muanga mzuri hasa mwanga wa asili kama jua linalo penya kwenye dirisha Kwani husaidia akili kuwa makini na moyo kuwa mzuri vile vile napenda mazingira yenye rafiki wa pamoja wema na wenye usaidizi watu ambao wanashirikiana na kusheerekea mafanikio pamoja, pia ni muhimu kuwa na sehemu za kupumzika kidogo kama kiti cha stare au sehemu ya chai, ili mtu aweze kupumzika kidogo na kurudi kazini akiwa na nguvu na are kwa ujumla napendelea mazingira ya kazi ambayo yamechangia kuwa na teacher, furaa na upunifu pila stress mingi.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi. Ninafurahia kuona kila mtu kila kitu kinavyopangwa vizuri kutoka mwanzo hadi mwisho, napenda Napenda kupanga kazi, kutoa maelekezo kwa timu yangu na kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa wakati sahihi. Jukumu hili linanipa fursa ya kutumia ubunifu wangu kushirikiana na wenzangu na kuona matokeo ya kazi yetu kwa pamoja Pia linanisaidia kujifunza uchuji mpya kwa kila siku Kwani kila mradi una changamoto zake. Kwa kweli, kusimamia miradi kunanifanya nijisikie muhimu kazini na kuleta furaha kubwa pale ninapoona changamoto na kufanikisha malengo.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha muziki. Kupiga chombo cha muziki ni muhimu kwa sababu husaidia kujieleza na kutoa hisia zangu kama furaha huzuni na msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kupumzika akili baada ya kazi au masomo. Kwani muziki hupunguza mawazo na kuleta utulivu wa moyo. Zaidi ya hayo kuna nifanya nijifunze ni dhamu na uvumilivu kwa sababu inahitaji kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuboresha ujuzi wangu. Kupiga chombo cha muziki pia hunisaidia kushirikiana na watu wengine kama vile kupinga muziki katika vikundi au matamasha. Jambo linalojenga urafiki na mshikamano. Kwaujumla kupiga chombo cha muziki ni njia nzuri ya kukuza vipaji, kuongeza kujiamini na kuleta furaha katika maisha yangu.

Ndio, mimi nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi tikiti za Tukio kama tamasha la muziki, mechi za michezo au hafla za burudani. Mimi hupenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha napata nafasi nzuri na kuepuka msongamano wa siku ya Tukio. Kununua tikiti hunisaidia kupanga muda wangu vizuri kwa sababu naijua tarehe na muda wa Tukio mapema. Pia hunifanya nijisikie kwenye, furaha na msisimko, badala ya kukaa mpaka tukio ifike. Wakati mwingine, kununua tikiti mtandaoni ni rahisi kwa sababu ni haraka na haihitaji uende mpaka hapo. Na pia hunipa udhibitisho wa kuhudhuria bila shida. Kwa jumla, kununua tikiti za tukio ni muhimu kwangu sababu hunipa nafasi ya kujiburudisha kukutana na watu wapya na kupata kumbukumbu nzuri katika maisha ya.

Mimi napendelea kunyoa. Kunyoa ni muhimu kwa sababu kunasaidia mtu kuonekana msafi na nadhifu muda wote uso unaponyolewa mara kwa mara ngozi hupata hewa nzuri na kupungusa hadhari ya kujaa uchafu na bakteria kwenye ndefu jambo linaloweza kusababisha uchu usi au muwasho Pia kunyoa kuna raisisha kujitunza binafsi kwani inakua rahisi kuosha uso na kupaka mafuta au cream. Kwa upande wa kijamii au kikasi, mtu anayenyoa mara nyingi huonekana mwenye mpangilio na mwenye kujali muo muonekano wake jambo linalo weza kuongeza kujiamini. Kwa hivo, napendelea kunyoa kwa sababu kuna nisaidia niwe msafi, mwenye afya ya ngozi na mwenye muonekano mzuri.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini sana na taarifa minazo shiriki. Kwanza sitoi taarifa binafsi kama jina kamili. Namba ya simu, anwani au nihela kwa watu nisiyo wajua. Pili natumia nywila ngumu na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali. Na nabadilisha mara kwa mara ili kuongeza usalama. Pia nahakikisha kuwa nachagua mpangilio ya faragha. Kwenye mitandao ya kijami ili niweza kudi nani anaona taarifa na picha zangu. Zaidi ya hayo naepuka kubofya link au kupakuka faili zisizo julikana kwa sababu zinaweza kuwa navirusi au kuiba taarifa zangu. Kwa kufanya hivyo najilinda dhidi ya wizi na wataarifa na matumizi mabaya ya data yangu mtandao.

Mimi natumia wi-fi ninapenda kutumia wi-fi kwa sababu inakasi mzuri ya interneti na unirulusu kufanya mambo mingi pila kukatika kama kuperusi mitandao ya kijamii kutasama video au kufanya utafiti mitandao hiyo wi-fi ni rahisi na ya gharama na fuu kuliko kutumia data ya simu kila wakati hasa nikiwa nyumbani au kazini muhimu wa wi-fi ni kwamba unisaidia kuwasiliana kwa urahisi, kujifunza mambo mapia kupitia internet na kufanya kazi zangu kwa haraka. Vile vile, wi-fi uniraisisha kushusha na kupakia taarifa bila wasawasi ya kuishiwa na data. Kwa ujumla, wi-fi unifanya niwe na uhusiana mzuri na dunia ya kidigitari kila siku.

Ndiyo mimi napenda kusoma maoni mtandaoani kwa mimi maoni yanakuwa muhimu sana kwa sababu yanatoa mtazamo tofauti na wenye maneno ya wazi kutoka kwa watu mbali mbali wakati ninaangalia bidhaa huduma au habari fulani maoni ya wengine husaidia kuunda uamuzi wangu kwa busara pia kusoma maoni kuna nifanya nijue uzoefu wa watu wengine changamoto wanazo kutana nazo na mawazo mapya ya kujaribu au kuepuka mambo fulani. Zaidi ya hayo, maoni mtandaoni hutoa fursa ya kujifunza na kuboresha mambo binafsi au kitaaluma. Kwani mara nyingi ya naelezea maoni ya kina kwamba ambayo mtu pekeyake awezi kuyapata. Kwa kifupi, maoni mtandaoni ni darasa la kupata habari ya kweli, mitazamo mipya na mafunzo ya kila siku.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kasi yangu na jinsi ilivosaidia wengine. Napofanya kasi kwa bidii na kuona mafanikio madogo madogo yanatokea inaniuma moyo na kunifanya nione kuwa kila jitahada yangu ina maana Pia napenda kushirikiana na wenzangu na kupata pongesi au shukrani kwa kasi nzuri. Kwani hiyo unipa motisha saidi kuendelea kufanya vizuri. Pia kuwepo na malengo wazi na ratiba inayopangwa vizuri kunanifanya nichitahidi sahidi ili kuyafikia kwa kifupi motisha yangu inayotokana na mchanganyiko wa mafanikio kushirikiana pongezi na kuona maendeleo ya kasi yangu kila siku.